Ninaweka nenosiri salama kwa kutumia mbinu kadhaa za kuhakikisha usalama wa taarifa zangu na akaunti zangu. Kwanza hupenda kutumia nenosiri lenye nguvu na ngumu kukisia. Hii inamaanisha kuwa nenosiri lina herufi kubwa na ndogo nambari na alama maalumu. Kwa mfano, badala ya kutumia maneno rahisi kama password123 huunda mchanganyo mgumu ambao ni ngumu na wengine kwa wengine kukisia. Pia, hutoa nenosiri tofauti kwa kila akaunti. Hii inahakikisha kwamba ikiwa akaunti moja imevunjwa, akaunti nyingine bado iko salama. Kwa hivyo, siiipigi nenosiri moja kwa akaunti zote zaidi ya hapo. Hujipanga kumbuko nenosiri kwa njia salama badala ya kuandika kwenye karatasi au simu napenda kutumia programu za kuisimamia nenosiri ambazo zinahifadhi nenosiri salama na kuweza kulitumia mara kwa mara bila hatari ya kupoteza. Pia hufanya mabadiliko ya mara kwa mara ya nenosiri hasa kwa hasa kama kuna taarifa, kama kuna hatari ya usalama hii hunisaidia kuimarisha kinga dhidi ya uvunjaji wa akaunti. Mwisho huzuia kushiriki nenosiri na mtu yeyote na kuchukua tahadhari wakati wa kutumia mitandao ya umma. Kwa njia hizi zote nenosiri langu linaendelea kuwa salama siri na ninalinda taarifa zangu.

Napenda rangi ya buluu nyepesi kwa ukuta wa chumba changu. Napenda rangi hii kwa sababu inanipa utulivu na amani ya akili. Buluu nyepesi hufanya chumba kionekane safi tulivu na chenye mwanga mzuri. Kila ninapoingia chumbani nahisi kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo kwa siku mzima. Sababu nyingine ninayoipenda rangi hii ni kwa sababu ni rahisi kuichanganya na rangi nyingine. Inaendana vizuri na rangi nyeupe, jivu na hata rangi ya kahawia ya samani. Hii hufanya chumba kionekane kizuri bila kuwa na rangi nyingine zinazochosha macho. Pia buluu nyepesi hunifanya nijisikie nimepangwa na makini. Ni rangi inayosaidia umakini na usingizi mzuri. Hivyo inafaa kuwa kwa chumba cha kulala na cha kusomea. Kwa kifupi, napenda rangi ya buluu nyepesi kwa ukuta wa chumba kwa sababu inaleta utulivu, uzuri na mazingira mazuri ya kupumzika na kufanya shughuli za kila siku.

Nitafurahia kueleza utaratibu wangu wa kila siku na jinsi ninavyoanza siku yangu. Kwa kawaida hupenda kuamuka mapema mara nyingi kati ya saa kumi na moja hadi saa kumi na mbili a subuhi. Na kuamuka mapema hunipa muda wa kutosha wa kujiandaa bila haraka na kuanza siku ni kiwa mtulivu ninapoamuka jambo la kwanza ninalofanya ni kushukuru na kujitayarisha kiakili kwa siku mpya. Kisha kuosha uso na kuoga ili kujisikia fresh. Baada ya hapo kuanza kuandaa au kula kiamshakinywa. Kiamshakinywa ni sehemu muhimu sana ya asubuhi yangu kwa sababu hunipa nguvu ya kuanza shughuli za siku. Mara nyingi hula chakula chepesi na chenye afya kwa kama chai maziwa mayai mkate hau uji. Wakati mwingine huongeza matunda ili kuupa mwili vitamini za asili. Kabla ya kuondoka nyumbani. Kuna mambo muhimu ninayo. Hakikisha ya yamekamilika. Haya ni pamoja na kuandaa mavazi ya kuvaa. Kuangalia ratiba ya siku kuhakifisa ni nahitaji vyote kwa simu vitabu au nyaraka za kazi viko tayari. Kuhusu hisia zangu asubuhi kwa ujumla na hisi vizuri na mwenye matumaini. Asubuhi hunipa nafasi ya kuanza upya. Kuweka malengo mapya na kujiandaa kukabiliana na changamoto za siku. Hata siku inapokuwa na majukumu mengi. Asubuhi hunipa nguvu ya kujiamini na hamsa ya kuendelea. Kwa kifupi, asubuhi zangu ni muda wa maandalizi, utulivu na kujiweka tayari kwa siku yenye mafanikio.

Mazingira yangu ya kazi yanakuwa mazuri kutokana ni mchanganyiko wa mambo kadhaa yanayosaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kwa amani. Kwanza kabisa, ushirikiana mzuri kati ya wafanyi kazi una mchango mkubwa. Kufanya kazi na watu wanaoheshimiana, wanaosaidiana na wanawasiliana vizuri hufanya nijisikie huru, kuuliza maswali, kutoa mawazo na kushirikiana bila ho. Mazingira ya aina hii huongeza motisha na hupunguza migogoro kazini. Pili, mawasiliano wazi na ya heshima kati ya wafanyikazi na viongozi hufanya mazingira ya kazi yawe mazuri. Ninapopata maelekeo ya hiyo wazi na mrejesho wa kujenga ninapua na uwelewa mzuri na wa majukumu yangu na namna ya kuyatekeleza vizuri. Sababu nyingine muhimu ni usalama na utulivu wa mazingira ya kazi. Ofisi huwa ni huwa eneo langu la kazi ninapokuwa safi salama na lenye vifaa vinavyofanya kazi vizuri hunisaidia kuzingatia kazi bila usumbu. Pia, mwanga mzuri na hewa sapi huongeza ufanisi wangu. Zaidi ya hayo, mazingira mazuri ya kazi yanahitaji kutambuliwa na kudhaminiwa kwa juhudi. Ninapodhaminiwa kwa kazi ninayofanya hata kwa maeneo mazuri au kumjezi. Nahisi kudhaminiwa na hilo hunitia moyo kufanya kazi kwa bidii zaidi mwish. Mwisho, usawa kati ya kazi na maisha binafsi ni jambo muhimu sana. Mahali pa kazi panapoheshimu muda wa mapumziko na maisha ya mfanyi kazi nje ya kazi, mazingira yanakuwa rafiki na yenye afya. Kwa kifupi, mazingira yangu ya kazi yanakuwa mazuri pale panapokuwa na ushirikiano mawasiliano mazuri usalama kudhaminiwa na usawa wa maisha na kazi.

Wakati wa wasiwasi, mimi hujitahidi kuchukua hatuwa zinazo saidia kutuliza akili na mwili ili kunisiathirishe vibaye. Kwanza kabisa, huanza kwa kupumua kwa kina na utaratibu. Kuchukua pumzi ndefu na kuitoa pole pole hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kujirudisha kwenye hali ya utulivu. Hii hunisaidia kufikiria kwa uwazi zaidi kabla ya kuchukua hatua yoyote pili hujaribu kujipa muda wa kimia wakati mwingine kukaa peke yangu kwa dakika chache. Mbali na kelele au simu ili kupunguza mawazo yangu kimia hunisaidia kuelewa chanzo cha wasiwasi na kutambua kile ninachoweza kuthibiti. Pia hupenda kufanya chuguli nyepesi za kimwili kama kutembea kunyoosha mwili na mazoezi madogo shuguli hizi husaidia kuachilia mvutano milini na kuboresha hali ya mwana. Zaidi ya hayo, huongea na mtu ninae mwamini kama rafiki au mwanafamilia. Kushiriki mawazo na hushia unipunguzia mzigo na wasiwasi na mara nyingi hunisaidia kuona mbali kwa mtazamo tafauti. Mwisho, hujikumbusha kuwa changamoto ni sehemu ya maisha na kuwa hali nyingi hupita. Kwa kufanya hivyo, hujipa moyo ya kuendelea mbele na kwa utulivu na matumaini. Kwa kifupi, inapokuwa na wasiwasi, utumia kupumua utulivu, mazoezi, mawasiliano na kujitia moyo ili kulidhipiti hali na kulinda afya yangu ya akili.

Ndio, napenda kuvaa vipuli hasa vinavyolingana na mavazi na hafla husika. Napenda vipuli kwa sababu huongeza urembo na mvutano bila kuhitaji mapambo mengi. Vipuli vidogo na rahisi vinafaa kwa matumizi kwa ya kila siku. Hasa kazini au shuleni. Kwa sababu vinaonekana nadhifu na havisumbui. Kwa hafla maalum napenda vipuli vikubwa na vyenye muundo wa kipekee kwa sababu huongeza mvuto na huleta hisia ya kujiamini. Pia napenda kuvaa vipuli kwa sababu vinaweza kuonyesha mtindo au mtindo na utu wa mtu. Vipuli vya rangi vya dhahabu vya fedha na vya asili kama vile vinavyotengenezwa kwa mbao au shanga. Kila aina ina ujumbe wake. Kuchagua vipuli hunipa nafasi ya kueleza ladha yangu ya mtindo. Zaidi ya hayo, vipuli ni virahisi kuvaliwa na kuondolewa. Na vinaweza kubadilisha mwelekeo mzima kwa haraka. Hata mavazi rahisi yanaweza kuonekana ya kuvutia zaidi ukiongeza vipuli vinavyofaa. Kwa kifupi napenda kuvaa vipuli kwa sababu ni mapambo rahisi yanayoleta uzuri, kujiamini na kuonyesha mtindo binafsi.

Ninaboresha michakato kwa kazi kwa kutumia mbinu za kupanga. Kutathmini na kuboresha hatua kwa hatua ili kuongeza ufanisi na ubora wa matokeo. Kwanza kabisa huanza kwa kuchambua machakato uliyopo. Kuangalia jinsi kazi inavyofanywa kwa sasa. Hatua zipi huchukua muda mwingi wapi kuna ucheleweshaji na wapi makosa hutokea mara kwa mara. Uchambuzi huu hunisaidia kuchambua maeneo yanayohitaji kuboreshwa. Hili hukusanya maoni kutoka kwa wawusika husika. Kuwasikiliza wafanyikazi wenzangu au timu kunipa mtazamo mpana zaidi. Kwa sababu wao ndio wanafanya kazi hizo kila siku. Mara nyingi, wana mapendekezo ya vitendo yanayoweza kuboresha michakato kwa urahisi. Tatu, huanza mabadiliko madogo lakini yenye hatari. Baada ya kubadilisha kila kitu maramoja, hujaribu maboresho hatua kwa hatua. Kama hurahisisha taratibu kupunguza urudiaji wa kazi au kuboresha magawanyo ya majukumu. Pia, hutumia teknolojia na zana sahihi pale inapowezekana. Programu za kupanga kazi, kufuatilia maendeleo na kushirikiana husaidia kuharakisha kazi. Kupunguza makosa na kufanya uwazi katika michakato. Zaidi ya hayo, hupima matokeo ya mabadiliko. Huangalia kama maboresho yameongezeka kasi, yameongeza kasi, kupunguza gharamu na kuboresha ubora wa kazi. Ikiwa bado kuna changamoto, hurekebisha tena mikakati. Kwa kifupi, naboresha michakato ya kazi kwa kuchambua, kusikiliza, kuboresha hatua kwa hatua, kutumia teknolojia na kupima matokeo. Ili kazi ifanyike kwa ufanisi zaidi na kwa ubora wa juu.

Ninashambulia mabadiliko kazini kwa mtazamo chanya, maandalizi mazuri na utayari wa kujifunza mambo mapya. Kwanza kabisa, huanza kwa kukubali mabadiliko kama sehemu ya kawaida ya kazi na maendeleo. Badala ya kuyaona kama tishio, hujitahidi kuyaona kama fursa ya kujifunza, kuboresha ujuzi wangu na kukua taalamu yangu mtazamo huu hunisaidia kupunguza hofu na upinzani wa ndani. Pili, hutafuta kuelewa mabadiliko husika. Hujiuliza maswali kama kwa nini mabadiliko haya yanafanywa, malengo yake ni yapi, na yataathiri vipi majukumu yangu. Kupata taarifa sahihi hunisaidia kujiandaa vizuri na kufanya maamuzi yenye ufahamu. Tatu, hujipanga upya na kubadilisha mbinu ya kufanya kazi inapobidi. Ikiwa kuna taratibu au teknolojia mpya, hujitahidi kujifunza mapema kwa kushiriki mafunzo, kusoma miongozo na au kuuliza mwenzangu. Uwezo wa kujifunza haraka hunifanya niende, niendane na mabadiliko kwa urahisi. Pia, hudumisha mawasiliano mazuri na timu kushirikiana na wenzangu, kushirikiana changamoto na kusaidiana kufanya. Hunifanya mabadiliko yawe rahisi na yasio na msongo mkubwa. Mwisho, hujitathmini na kuangalia maendeleo yangu baada ya mabadiliko huangalia ni yapi nimefanikiwa na wapi nahitaji kuboresha zaidi. Kisha, huchukua hatua za marekebisho. Kwa kifupi, ninashambulia mabadiliko kazini kukubali, kuelewa, kujifunga, kushirikiana na kujitathmini ili niweze kuyageuza kuwa fursa ya maendeleo badala ya changamoto.

Kwa kazi yangu, kuna study kadhaa muhimu zinazosaidia nifanye kazi kwa ufanisi, kwa ubora na kwa mafanikio kwa muda mrefu. Kwanza kabisa, study za mawasiliano ni muhimu sana. Uwezo wa kuwasiliana na kwa uwazi, kwa maandishi na kwa mazungumzo, hunisaidia kueleza mawazo yangu, kuelewa maelekeo na kushirikiana vizuri na wenzangu, viongozi na wateja. Mawasiliano mazuri hupunguza makosa na huongeza uelewano kazini. Pili, study ya kupanga na kusimama muda ni za msingi. Kazi inapokuwa na majukumu mengi ni muhimu kujua jinsi ya kupanga vipaumbele, kueka ratiba na kukamilisha kazi kwa wakati. Study hizi hunisaidia kuepuka msongamano wa kazi na msongo wa mawazo. Tatu, uwezo wa kutafuta matatizo ni study muhimu sana. Kazini, mara nyingi hukutana na changamoto zisizotarajiwa kwa hivyo ni muhimu kufikiria kwa kina, kuchambua tatizo na kutafuta suluhisho linalofaa. Study hii hunisaidia kufanya maamuzi yenye busara. Pia, study ya kufanya kazi kwa timu ni muhimu. Kushirikiana na watu wengine mitazamo na ujuzi tofauti husaidia kuboresha matokeo ya kazi. Uwezo wa kusikiliza kuheshimu maoni ya wengine na kushiriki majukumu ni sehemu ya kazi ya timu yenye mafanikio. Zaidi ya hayo utayari wa kujifunza na kubadilisha ni study muhimu katika mazingira ya kazi yanayobadi. Badilika mara kwa mara. Teknolojia na mbinu mpya huibuka hivyo kujifunza mara kwa mara hunifanya niendelee kuwa na ufanisi na ushindani. Kwa kifupi, study muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri. Usimamizi wa muda, utatuzi wa matatizo, kazi ya timu na utayari wa kujifunza ambazo kwa pamoja hunisaidia kufanya kazi kwa mafanikio.

Chakula cha jadi ninachokipenda sana ni ugali na sukuma wiki. Hasa kinapopikwa na mtindo wa nyumbani. Napenda chakula hiki kwa sababu kina ladha ya asili na kinawasilisha utamaduni wa jamii nyingi hapa Afrika mashariki. Ugali ni chakula kinachoshikamana na maisha ya kila siku ya watu wengi. Na hunipa nguvu ya kushiba kwa muda mrefu. Sukuma wiki inapopikwa vizuri na kwa vitunguu nyanya na viungo vya asili huwa na ladha tamu na pia ina virutubisho muhimu kwa afya. Sababu nyingine ninayofanya nipende ugali na sukuma wiki ni kwamba chakula kinachonikumbusha maisha ya nyumbani. Mara nyingi hunikumbusha nyakati za kukaa pamoja na familia mezani kushirikiana chakula na kuzungumza mambo mbalimbali ya maisha hisia hizi huifanya chakula hiki kuwa na thamani zaidi kuliko ladha yake tu. Pia chakula hiki ni rahisi kupatikana na cha gharama nafuu. Hivyo kinafaa kuwa watu wa rika na hali mbalimbali. Kinaweza kuliwa wakati wa mchana au jioni na kinaweza kuambatana na mboga nyingine au protini kama maharagwe, samaki au nyama kulingana na upendeleo wa mtu. Zaidi ya yote, ugali na sukuma wiki ni chakula kinachochangia afya njema kwa sababu hutoa nishati, nyuzi nyuzi na vitamini muhimu kwa mwili. Kwa kifupi, napenda chakula cha jadi cha ugali na sukuma wiki kwa sababu ya ladha yake, thamani yake na kitamaduni kumbukumbu nzuri zinatolewa na mchango wake katika afya na nguvu za mwili.

Wazo zuri ni lilo nalo kwa siku ya leo ni kutumia muda wangu kwa kuunda mpango na kufanya kazi kwa kujipanga kwa ufanisi. Ninaona leo ni siku nzuri ya kwanza kwa mpangilio wa mapema ili kuhakikisha majukumu yote yanakamilika kwa bila stress. Kwa mfano, nitaandika orotha ya kazi za muhimu zaidi kueka vipaumbele na kugawanya muda kwa pita kazi. Hii itaisaidia kufanya kila kitu kiwe na mpangilio badala ya kusongea kwa haraka bila mpango. Pili, nina wazo la kutumia sehemu ya muda wa leo kwa kupumzika na kujijenga kimawazo, hii ni pamoja na kusoma kitu kipya. Kufanya mazoezi madogo au kutazama mazingira kwa dakika chache ili kuongeza utulivu wa akili. Na nguvu ya za kuendelea na kazi. Zaidi ya hayo, nina wazo la kuwasiliana na marafiki au familia leo. Hata kwa ujumbe mfupi wa simu. Na itasaidia kuimarisha mahusiano ili kushirikiana mawazo au furaha. Jambo linaloongeza hisia na kuridhisha na furaha katika siku kwa kifupi wazo zuri la leo ni kujiandaa kupanga muda vyema kujijenga kimawazo na kushirikiana na wengine ili siku yangu iwe yenye tija furaha na utulivu.

Ndiyo, nimewai kumfuga mnyama na ni uzoevu ambao ulikuwa mzuri na pia umenifunza mambo mengi kutoka kwake. Mnyama niliydfuga mara nyingi alikuwa mbwa mdogo. Nilifurahi kumtunza, kumpa chakula, kumfanyia usafi wake na kumshirikisha katika michezo ndogo ndogo. Kufuga mnyama kuna nifunza uwajibikaji kwa sababu mnyama hawezi kujitunza peke yake. Lazima nipange muda wa kumilisha kumtunza na kuhakikisha anahali nzuri ya maisha kila siku. Zaidi ya hapo kufuga mnyama kuna nifunza uvumilivu na upendo. Wakati mwinge alikuwa na tabia za kuchekesha na hata hasira kidogo. Na hili lilinifunza jinsi ya kumuelewa na kumsaidia kwa subira. Pia kunazadisha furaha kwa sababu kuona mnyama akifurahi kucheza na kuonyesha upendo ni jambo linaloburudisha moyo. Pia nilijifunza tabia za wanyama na jinsi ya kuwasiliana nao. Hii ilinifundisha kuelewa isara ndogo ndogo. Wanazotumia kuonyesha njaa, furaha au hufo. Kwa kifupi, kufuga mnyama hukujiwa na burudani tu. Bali pia ni shule ya maisha inayofundisha uwajibikaji, uvumilivu, upendo na uelewa wa tabia za wanyama. Kwa hivyo.

Kila asubuhi ninapoamka, ninafuata utaratibu wa kawaida ambao usaidia kwanza siku kwa utulivu na kwa nguvu. Kwanza, kupumzika kwa sekunde chache na kujiandaa kiakili kwa siku mpya. Hii ni muda wa kutafakari, kushukuru na kupanga mambo muhimu ya siku hiyo. Baada ya hapo, huwenda kuoga na kuosha uso ili kuamka kikamulifu na kujisikia fresh. Baada ya kuoga, wandae kiamshakinywa mara nyingi, hula chakula chenya afya, kama mayai, mkate, chai au matunda. Kiamshakinywa kinanipea nguvu ya kuanza shughuli za asubuhi bila kuwa na nguvu na njaa au uchovu. Kisha, wangalia ratiba ya siku na kupanga vipaumbele. Hii, inahakikisha kuwa kazi muhimu inakamilika kwa wakati na bila msongo. Pia, huhakikisha vipaa vyangu muhimu. Kwa kama simu, kompyuta na nyaraka ziko tayari kwa shughuli za siku. Mara nyingine, hujumuisha mazoezi madogo au kutembea ili, kuamsha mwili na kuongeza nguvu. Hii husaidia akili kuwa makini na mwili kuwa hai. Kwa kifupi, kila asubuhi ninapo amka hufanya ufanya kupumzika kidogo, kuoga, kula kugula kiamshakinywa, hupanga ratiba na kupanya mazoezi madogo. Jambo linalo nifanya niwe tayari. Kikamiliku na kwa siku nzima.

Njia ninayotumia kupumzika ni kuchanganya kutafakari, kupumua kwa kina na mazoezi mepesi ya mwili. Njia hizi hunisaidia kutuliza akili, kuondoa msongo wa mawazo na kurejesha nguvu baada ya siku yenye shughuli nyingi. Kitu kinachonifanya nitulie zaidi ni kupata muda wa kimya mbali na mbali na kelele na simu, ninapokaa mahali tulivu, nikifunga macho na kuzingatia pumzi yangu. Mawazo mengi huanza kupungua taratibu, kupumua polepole hunifanya nihisi mwili wangu, ukiachilia mvutano na akili ikitulia. Wakati mwingine, hutumia mazoezi ya yoga, hasa asubuhi au jioni. Yoga hunisaidia kunyoosha mwili, kuboresha mzunguko wa damu na kuunganisha mwili na akili. Pia, hutumia meditation kwa dakika chache ili kujituliza kiakili na kujiweka sawa kihisia. Nakumbuka nilijifunza njia hii ya kupumzika baada ya kupitia kipindi cha msongo wa mawazo. Ambapo nilihitaji njia ya kutuliza bila kutumia dawa. Nilianza kwa kusoma na kusikiliza maelezo kutoka kwa watu waliobobea. Kisha nikaanza kuifanya pole pole hadi kikawa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Kwa kawaida, hutumia dakika kumi na tano au dakika thelathini kwa kila kipindi cha kupumzika. Baada ya kupumzika, nahisi utulivu, wepesi na uwazi wa mawazo. Huwa na nguvu mpya, hasira au wasiwasi hupungua na najisikia tayari kuendelea na shughuli zangu kwa umakini na amani zaidi. Kwa kifupi, kupumzika kwangu ni mchanganyiko wa meditation, kupumua na yoga ambayo hunisaidia kulinda afya ya akili na mwili kila siku.

Tabia ninayoipenda sana kwa wengine ni uaminifu. Kwa sababu ndio msingi wa mahusiano mazuri na yakudumu. Mtu anapokua mwaminifu nahisi ninaweza kumuamini na kujisikia salama kuzungumza nae kwa uwazi uaminifu hujenga heshima, kupunguza mashaka na kuimarisha mahusiano iwe ni ya kifamilia, rafiki au kazini. Napenda watu wanao sema ukweli hata kama ni mgumu. Kwa sababu ukweli husaidia kutofautisha. Kutatua matatizo na kujenga uelewano wa ukweli. Tabia zingine ninayoipenda ni heshima. Watu wanao heshimu maoni, muda na hisia za wengine huleta mazingira ya amani na ushirikiano. Hata wanapofatiana kimawazo heshima hufanya mazungumzo yaendelee kwa ustarabu na maelewano. Pia napenda sana huluma na ukarimu. Mtu anaejali wengine anaesaidia bila kutarajia malipo na anaejua kusikiliza kusikiliza hunigusa moyo. Zaidi ya hayo napenda mtu mwenye mtazamo chanya watu. Watu wa aina hii huleta nguvu nzuri matumaini na motisha kwa wale walio zungukwa. Hata katika nyakati ngumu, mtazamo chanya husaidia wana suluhisho badala ya kukata ya kukata tamaa. Kwa kifupi, tabia ninazozipenda kwa wengi ni uaminifu, heshima, huruma na mtazamo chanya. Kwa sababu hujenga mahusiano bora, amani na mshikamano kati ya watu.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu ni michezo inayochanganya burudani kufikiria na ushirikiano wa kijami. Napenda michezo ya ubao kwa sababu hufanya nitumie akili na mbinu. Michezo ya draft, chess, ludo na scrabble hunilazimisha kufikiria hatua kadhaa mbele. Kupanga mikakati na kufanya maamuzi kwa makini ili kunisaidia kuboresha uwezo na kufikiria kwa kina na kutafuta matatizo. Sababu nyingine inayofanya nipende michezo ya ubao ni kwamba huleta muda mzuri kwa pamoja na wengine. Kucheza na marafiki au familia. Kuchanganya kicheko, mazungumuzo na kuimarisha mahusiano. Njia njuri ya kutumia muda bila kutegemea sana simu au rununu. Pia michezo ya ubao hunipa utulivu kwa na burudani yenye maana yenye maana tofauti na michezo nyingine ya haraka. Michezo ya ubao hunifanya nipunguze mawazo ya msongo na njitite katika michezo iliopo. Hii hunisaidia kupumzika akili huku nikifurahia ushindani wa kirafiki. Zaidi ya hayo, napenda michezo ya ubao kwa sababu ni rahisi kupatikana na inafaa kwa rika zote. Mtu yeyote anaweza kushiriki, iwe ni mtoto, kijana au mtu mzima. Na kila moja kupata furaha kwa njia yake kwa kifupi napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu inaniboresha kiakili na niburudisha unaleta unanileta karibu na wengine na hunipa utulivu kwa akili.

Kipa umbele kikuu kazini kwa mawasiliano ni kuhakikisha kuwa mawasiliano ni wazi sahihi na yenye heshima ili kazi ifanyike kwa ufanisi na bila migongano. Kwanza, uwazi ni jambo la msingi. Mawasiliano yanapaswa kweleweka kwa urahisi bila utata au lugha ngumu isio ya lazima. Nina hakikisha kuwa ninapotoa tarifa au mwelekeo ujumbe unafika kwa walengwa kwa namna ilio wazi na ilikuepuka makosa na makanganyiko. Pili usahihi wa taarifa ni muhimu sana. Mawasiliano yanapaswa kuwa na taarifa sahihi zilizo tibitishwa na zilizo zinazo husiana moja kwa moja na kazi. Tarifa zisizo sahihi sinaweza kusababisha makosa. Kupoteza muda au hata kuathiri matokeo ya kazi. Tatu heshima na ustarabu katika mawasiliano nikipa umbele. Kuongea kwa adabu, kusikiliza maoni ya wengine na kukifimu, mitazamu, topauti, kujenga na zingira mazuri ya kazi na kuhimarisha ushirikiano ndani ya kini. Kusikiliza kwa makini ni sehemu muhimu ya mwasiliano kazini. Mwasiliano si kuzungumza tu, bali pia kuelewa kile wengine wanachosema. Kusikiliza hunisaidia kujaribu kwa usahihi na kutahuta matatizo kwa haraka. Zaidi ya hayo, uchaguzi sahihi wa njia ya masiliano ni muhimu. Wakati mingine, barua pepe inafaa. Wakati mwingine, mkutano wa ana kwa ana au simu ni bora zaidi. Kwa kifupi, kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni uwazi, usahihi, heshima, kusikiliza na kutumia njia sahihi. Mambo ambayo kufanya kazi ifanyike kwa kufanishi na kwa ushirikiano mzuri.